Naamini kampuni za teknolojia kama Apple, Microsoft na Google kwa sababu ya ubora wa bidhaa zao ambao zina ulinzi wa faragha Pia kampuni kama Tesla na NVIDIA zinajulikana kwa maendeleo ya wakati hio uhandishi wa magari na teknolojia ya AI hizi zote zina historia ya kuendeleza teknolojia bora na za kuaminika.

Muziki ninaosikiliza mara mingi ni muziki wa mapenzi na muziki wa bongo napenda muziki ya aina muziki huu kwa sababu muziki huu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu hunisaidia kutuliza akili Muziki huu pia ni muziki mzuri kwa sababu hunisaidia kuibua hisia za furaha katika moyoni mwangu na hivyo hunisaidia kuburudika.

Ninapenda wanyama wa kufuga kwa sababu wanyama wa kufuga wanamanufaa mingi kwa mfano kuku ambaye nafuga anaweza leta mayai na ng'ombe wa kufuga anaweza leta maziwa na pia mbwa tunayemfuga anaweza sadia katika ulinzi wa mali usiku kwa hivyo ninapenda wanyama wa kufuga kwa sababu wanamanufaa mingi.

Mwara nyingi wikendi mimi huu utazama cinema katika televisioni Mimi ni mtu ambaye huu utazama cinema sana kwa sababu cinema unisaidia kupumzika Pia cinema hunichekesha sana kwa hivyo kuibua hisia za furaha moyoni mwangu cinema zingine pia huwa na mafunzo ambaye huweza kunisaidia katika maisha yangu.

Majira ninayoipenda ni majira ya vuli ninapenda majira haya katika majira hawa ya ya hewa huwa baridi na kwa ivyo Mimi hutulia ndani na famoja na familia yangu tukiota moto na kupiga Magumzo shuguli nayopenda kufanya katika majira haya ni kukunywa kahawa na kuota moto tukizungumza na wa familia na marafiki zangu Hali ya hewa wakatu huu huwa baridi na hili huwa nzuri katika kunywa kahawa ndani ya nyumba.

Mimi ni mtu wa kuwahi, kwa sababu mimi ni mtu ambaye hutumia muda wangu vizuri Ninapenda mahali mimi hupanga ratiba yangu vizuri, na kutenga muda wa kufanya kila kitu ili nifike katika mahali hapo au katika mkutano hiyo kwa muda mwema kwa hivyo kwa kufanya hivi Mimi hili hunisadia mimi nifike katika mkutano yote mapema.